Ninapo njianda kwa mkutano hupanga muda wangu mapema ilikuepuka usumbufu wa dakikaza mwisho. Kisha husoma kwa makini madhumuni ya mkutano pamoja na ajenda au nyaraka zilizotumwa ilikuwelewa mada zitakazo jadiliwa na mchango wangu unaotarajiwa. Kunda taarifa, efana, hoja muhimu mapema na ikiwa ninawasilisha mada ufanya mandalizi na mazoezi ilikujiamini. Pia ujiandaki ya kili kwa kunjikumbusha, kusikiliza wengine kwa heshima, kutuoa maoni kwa uwazi na kushirikiana vizuri. Huku nikia kikisha mwonekano wangu na mazingira ya mkutano, iwe wa ana kwa ana haumtandaoni ya nalingana na hadhi ya mkutano, jambo linaloni saidia kushiriki kikamilifu na kwa ufanisi.

Napendelea kunyoa mara nyingi ingawa ninaona pia kuvaa ndevu kuna mvuto wake kulingana na mtu na mazingira. Kunyoa kunifanya nijisikie nadhifu, msafi na mwanye mwonekano wa kitaalamu. Hasa ninapokuwa kwenye mazingira ya kazi au mikutano rasmi kwa sababu hunipa hisia ya mpangilio na umakini. Pia ni rahisi kutunza uso ulionolewa kuliko ndevu kwani huitaji muda mwingi wa kusafisha au kupanga. Hata hivyo ninaelewa kuwa kuvaa ndevu, kunaweza kuongeza haiba, kujiamini na kuonyesha utu binafsi kwa baadhi ya watu. Hasa kama zinatunzwa vizuri. Kwa ujumla, chaguo langu la kunyoa linatokana zaidi na urahisi, usafi, na mazingira ninayokuwamo, ingawa naheshimu na kudhamini wale wanaopendelea kuvaa ndevu.

Ndio, napenda kupiga picha kwasababu hunipa nafasi ya kunasa kumbukumbu muhimu na kuelezea hadithi bila kutumia maneno mengi. Kupiga picha, hunisaidia kuona uzuri wa vitu vya kawaida kama madhari ya asili, watu matukio ya kila siku na nyakati za furaha ambazo, huenda zingesaulika kwa haraka. Pia hunifanya niwe makini zaidi na mazingira yanayonizunguka kama mwanga rangi na hisia za wakati fulani. Kupitia upigaji picha, ninaweza kushiriki uzoefu wangu na wengine, kuifathi kumbukumbu za dhamani na wakati mwingine hata kujifunza kuvumilia uwe mbunifu na kudhamini sana kwa mtazamo mpana zaidi.

Naposherekea siku kuu, uwanza kwa kushukuru na kutafakari maana ya siku, hiyo. Iwe ni ya kidini, kitaifa au kifamilia, kwa sababu unikumbusha maadili historia na baraka nilizonazo. Kisha hupenda kutumia muda wa familia au marafiki, tukishiriki chakula maalum, mazumngumzo, ya furaha, na vicheko, inavyoimarisha, uhusiano. Mara nyingi pia ushiriki katika shuguli za kijamii au za kiroho kama ibanda misa hausala kulingana na haina ya siku kuu Ikiwa kuna nafasi kutenga muda wakupumzika kusikiliza muziki au kutazama vipindi maalum uku niki akikisha ninasherehekea kwa amani heshima na furaha, na wakati mwingine hutoa msaanda hau zawadi dogo kwa wale wanaoitaji ilikuifanya siku hiyo iwe na maana zaidi.

Mafunzo ya kazi yalionisaidia zaidi ni mafunzo ya mawasiliano na kazi ya timu kwa sababu yamenifanya nijifunze jinsi ya kueleza mawazo yangu kwa uwazi, kusikiliza wengine kwa umakini na kushirikiana kwa ufanisi na watu wa tabia na mitazamo tofauti. Kupitia mafunzo haya nimeweza kuboresha uwezo wa kutatua migogoro, kutoa na kupokea murejesho kwa njia chanya, na kujenga uhusiano mzuri kazini. Pia yamenisaidia kuongeza, kujiamini wakati wa mikutano, mawasiliano na majadiliano. Jambo ambalo limeboresha utendaji wangu kwa ujumla na kunifanya niwe mchango bora zaidi katika kufanikisha malengwa ya kazi na ya shirika.

Timu bora ya mpira wakiragibe wakimarekani ni nayo ipenda ni New England Patriots kwa sababu imejinjangea historia kubwa ya mafanikio, nidhamu na ushidani wa hali ya juu kwa miaka mingi. Naipenda timu hii asa kwa sababu ya utamaduni wake wa kufanya kazi kubidi, kupanga mikakati, kumwakini, na kutokata tamaa hata hinapo kumbana na changamoto kubomchezo. Ni nau kumbuka zaidi ni Super Bowl Hell high ambapo Patriots walirejea kwa kishindo baada ya kuwa nyuma kwa alama nyingi dhidi Atlanta Falcons na hatimayo kushinda. Jambo lilaonyesha nguvu ya kisa ikolojia na ubora wa timu. Mcheza ji nina yampenda zaidi ni Tom Brady kwa sababu alikuwa mfano wa uongozi, utulivu na dhamira ya kushinda. Hata katika nyakati gumu, kila timu inapocheza, huisi msisimuko mkubwa, matumaini na fahari kwa subumu mchezo wawu nifanya niaminikuwa kwa nidhamu, umoja na imani binafsi, hata halingumu zinaweza kubadilisho na kuwa ushindi.

Ndio, ninapenda hesabu kwa sababu hunisaidia kufikiri kwa mantiki, utaratibu na umakini mkubwa. Hesabu, hunifundisha jinsi ya kutatua matatizo, hatua kwa hatua, kufanya maamuzi sahihi, na kuelewa uhusiano kati ya mambo mbalimbali katika maisha ya kila siku, kama fedha, muda na mipango. Pia napenda changamoto zinazokuja na maswali ya hesabu kwa sababu hunipa hisia ya kuridhika ninapopata suluhisho sahihi baada ya kufikiri kwa kina. Kwa ujumla, hesabu huniongeza uwezo wa kufikiri kwa kina na hunifanya niwe mtu anayependa changamoto na kujifunza kila mara.

Ndio, naweza kuishi siku moja bila teknolojia. Ingawa, haitakuwa rahisi kabisa kwa sababu teknolojia imekuwa sehemu muhimu ya maisha ya kila siku. Siku kama hiyo, ningeitumia zaidi kufanya shughuli za kawaida. Kama kuzungumza, ana kwa ana na familia marafiki, kusoma vitabu via karatasi, kufanya kazi za nyumbani, au kutembea na kufurahia mazingira ya asili. Kuishi bila teknolojia ni siku moja kungekuwa fursa nzuri ya kupumzisha akili, kupunguza msongo wa mawazo na kujikumbusha umuhimu wa mawasiliano ya moja kwa moja na maisha ya kawaida. Hata hivyo uzoefu huo pia ungenifanya ni tambue dhamani kubwa teknolojia katika kurahisisha mawasiliano, kazi na upatikanaji wa taarifa katika maisha ya kisasa.

Usoma abari mtadaoni kupitia vianzo mbalimbali vinavyoaminika ili kupata taarifa zilizo sahihi na zenye mitazamo tofauti. Mara nyingi utembelea tovuti za vyombo vikubwa vya abari kama vile magazeti ya kitaifa na ya kimataifa kwa sababu huwa na huwariri mzuri na udibitishaji wa tarifa kabla ya kuchapisha. Pia utumia prongiramu za habari za mitandawe ya kijamii kama jia ya kufuatilia tarifa za haraka, lakini uwa mwangalifu kuchunguza chanzo cha habari na kulinganisha tarifa kutoka semu zaidi ya moja kabla ya kuzichukulia kama ukwele. Kwa kufanya hivyo, ninaeza kupata habari za kisiasa, kijamii, kiuchumi na kimataifa kwa upana. Huku nikiepuka upotoshaji wa habari zisizo sahi.

Mara nyingi wikendi, ujitahidi kupumzika na kurejesha nguvu baada ya shughuli za wiki, hutumia muda wa familia au marafiki, tukizungumza, hucheka au kushiriki chakula pamoja ili kuimarisha uhusiano. Pia hupenda kufanya shughuli za kujiboresha kama kusoma vitabu, kuangalia makala au vipindi vinavyo ongeza maarifa wakati mwingine kufanya mazoezi mepesi ya mwili au kutembea nje ili kupumzisha akili. Ikiwa kuna majukumu ya nyumbani huyamaliza taratibu bila presha naupanga wiki ijayo mapema ili kuanza kazi nikiwa napumzika na mwenye mtazamo chanya.

Wakati wa mapumziko kazini, hutumia muda huo kupumzisha akili na mwili ili kurejesha nguvu na kuendelea na majukumu. Mara nyingi, hula au kunywa kitu chepesi, kisha huchukua muda mfupi kuzungumza na wenzangu kazini ili kujenga mahusiano mazuri na kuchunguza msongo wa mawazo. Wakati mwingine hutembea kidogo, husikiliza mziki au kusoma taarifa fupi, zilizo burudisha au kuelimisha. Mapumziko haya hunisaidia kurudi kazini nikiwa nimetulia maakini na mwenye ufanisi zaidi.

Kazi ya nyumbani ninayoichukia zaidi ni kufua nguo, hasa inapohusisha nguo nyingi au zinazohitaji uangalifu maalum. Kazi hii huchukua muda mwingi kuanzia kufuwa, kusuza, kukamua, hadi, kusubiri zikauke na mara nyingi. Huonekana kama haina mwisho kwa sababu hufanyika mara kwa mara Pia inahitaji umakini ilikuepuka kuharibu nguo au kuchanganya rangi Jambo linaloongeza kuchosha Hata hivyo, licha kutoipenda sana inafanya kwa sababu ni muhimu kwa usafi na mpangilio wa maisha ya kila siku.

Ninapenda kutazama michezo mbali mbali, lakini michezo inayonivutia zaidi ni mpira wa miguu, mpira wa kikapu, na wakati mwingine mpira wa kiragbi. Kwa sababu, michezo hii hujaa ushindani, mbinu na hisia kali. Napenda michezo hii kwa sababu hunipa burudani, hunifudisha umuhimu wa binadamu, kazi ya timu na kutokata tamaa. Na pia hunifanya nijisikie kuwa sehemu ya jamii kubwa ya mashabiki. Mchezo wa kushangaza ninaokumbuka ni ule wa finali, uliobandilika, matokeo, dakika za mwisho, ambapo timu, iliyoonekana kushindwa, ilirejea na kushinda, jambo lililoleta msisimko na mshangao mkubwa. Napenda kutazama michezo nikiwa nyumbani au pamoja na marafiki kwa sababu mazingira haya huongeza furaha na mijadala ya kuvutia. Kila ninapo tazama michezo, huhisi msisimko, furaha, na wakati mwingine huzuni au presha, lakini kwa ujumla hunipa burudani kubwa na hunisaidia kupumzika akili baada ya shughuli za kila siku.

Ujuzi ninaohitaji kuimarisha zaidi ni usimamizi wa muda na kujiweka vipaumbele kwa sababu mara nyingi majukumu ya kazi, maisha binafsi na malengo ya muda mrefu huja kwa wakati mmoja. Kuimarisha ujuzi huu kungenisaidia kupanga kazi zangu kwa ofisi na kwa ufanisi zaidi, kupunguza msongo wa mawazo na kuhakikisha kila jukumu inapata muda unaostahili. Pia ningependa kuendelea kuboresha ujuzi wa mawasiliano hasa katika kueleza mawazo kwa ufupi na kwa uwazi. Ili, kuongeza ufanisi katika kazi ya timu na uongozi. Kwa kufanya kazi kwa bidii katika maeneo haya, yataweza kuongeza tija, kujiamini na mchango wangu kwa jumla katika kazi na maisha ya kila siku.

Ninashiriki katika jamii yangu kwa njia mbali mbali, zinazolenga, kuleta mchango, chanya na kuhimarisha mshikamano. Mara nyingi hujiusisha na shughuli za kijamii kama mikutano ya kijiji au mtaa, ambapo hutoa maoni na kushiriki katika maamuzi yanayohusu maedeleo ya jamii. Pia hupenda kujitolea kusaidia pale inapohitajika kwa mfano katika shughuli za usafi wa mazingira kuichangia misahanda na kusaidia watu wenye uitaji. Zaidi ya hayo ujitahadi kuwa raia mwema kwa kuheshimu sheria, kuhamasisha, amani na mshikamano na kusaidia majirani kwa kadri ya uwezo wangu kwa sababu naamini jamii imara hujengwa na ushiriki wa kila moja.

Napendelea upepo wa kawaida kuliko kutumia AC kwa sababu hunipa hisia ya asili na faraja bila gharama kubwa. Upepo hunifanya nijisikie huru na mtulivu hasa unapovuma kwa upole na kuleta hewa safi. Tofauti na AC ambayo wakati mwingine inaweza kufanya hewa hiwe kavu au baridi kupita kiasi. Pia kutumia upepo wa kawaida ni rafiki kwa mazingira na huokoa nishati. Hata hivyo, katika hali ya joto kali sana, ninaelewa kuwa AC inaweza kuwa muhimu kwa afya na faraja. Lakini kwa ujumla, upepo wa asili hunipa utulivu na raha zaidi.

Ndio, hugawanya taka zangu kwa kadri ya uwezo wangu kwa sababu ninaamini ni njia muhimu ya kulinda mazingira. Utenganisha taka zinazoweza kuoza kama mabaki ya chakula na taka za bustani na zile zisizo oza kama plastiki chuma na karatasi ili ziweze kuchakatwa upya. Kufanya hivyo, hunisaidia kupunguza uchafuzi wa mazingira, kupunguza mzigo wa taka dampo na kuchangia matumizi bora ya rasilimali. Pia hunifanya nijisikie kuwajibika kama mwana jamii aliye jali afya ya mazingira na kizazi kijacho.

Ndio, napenda kucheza michezo ya ubao kwa sababu ni njia nzuri ya kuburudika, huku ni kitumia akili na kujenga mahusiano na wengine. Michezo ya ubao hunifanya nifurahia ushidani wa kirafiki, kujifunza, kupanga mikakati na kufanya maamuzi kwa haraka. Pia napenda michezo hii kwa sababu uwaleta watu pamoja, iwe ni familia au marafiki, kuleta mazungumzo, vicheko na ushirikiano mzuri. Wakati wakucheza michezo ya ubao, huisi utulivu, furaha na mshikamano, jambo linalonifanya ni yone kama burudani, yenye thamani zaidi, na kushinda au kushindo.

Napendelea kufanya kazi na wengine kwa sababu kazi ya pamoja huniletea mawazo mapya, mitazamo tofauti na suluhisho bora zaidi za changamoto. Kufanya kazi na timu hunisaidia kujifunza kutoka kwa wengine, kuboresha ujuzi wa mawasiliano na kujenga mahusiano mazuri kazini. Pia napenda ukweli kwamba kazi ya pamoja huongeza motisha na uwajibikaji kwani kila mtu huchangia kwa uwezo wake ili kufikia lengo la pamoja. Hata hivyo ninaweza pia kufanya kazi peke yangu inapohitajika. Hasa pale panapohitaji umakini mkubwa lakini kww ujumla ushirikiano hunipa matokeo bora, na kuridhika zaidi.

Ninapo kabiliwa na kazi za dharura kwanza hubaki mtulivu ili niweze kufikiri kwa uwazi na kuepuka kufanya maamuzi ya haraka yasiyo sahihi. Kisha utathmini haraka ukubwa na umuimu wa kazi hii, kueka kipaumbele na kubaini nini kifanyike mara moja na nini kinaweza kusubiri. Upanga atuwa za araka kuwasiliana na wawusika muhimu iwapo inaitajika na kugawanya majukumu pale inapowezekana ili kazi ikamilike kwa ufanisi. Banda ya kushughulikia dharuda, utadhimini kilichotokea ili kujifunza na kujianda vizuri zaidi kwa hali kama hiyo siku zijazo.

Kifaa cha teknolojia ambacho siwezi kuhishi pasipo ni simu janja, kwa sababu ndicho kifaa kinacho unganisha karibu kila kipengele cha maisha yangu ya kila siku. Kupitia simu janja naweza kuwasilia haraka na familia, marafiki na wenzangu wa kazi, kupata habari muhimu, kupanga ratiba na kufikia huduma mbalimbali kama benki, usafiri na elimu. Pia unisaidia kupata maarifa, burudani na maelekezo ya haraka ni napoitaji. Kwa ujumla, simu janja imenifanya maisha yawe rahisi, yenye ufanisi na yenye muunganiko mkubwa. Kiasi kwamba kukosa kungeleta changamoto kubwa katika shuguli za kila siku.

Ninaposhirikiana na timu huanza kwa kusikiliza na kuweshimu mawazo ya wengine kwa sababu naamini kila mtu anamchango wa kipekee. Huwa wazi katika mawasiliano kwa kueleza majukumu yangu kutoa maoni kuweshimu na kuuliza maswali inapobidi ili kuhakikisha malengo yanaeleweka na kila mtu. Pia, ujitaidi kuwajibika kwa kazi niliopewa, kusaidia wenzangu pale wanapohitaji msaada na kuhimiza ushirikiano baada ya ushindani. Kwa kufanya hivyo, husaidia kujenga mazingira ya kuwaminiana, kuongeza ufanisi na kufanikisha malengo ya timu kwa pamoja.

Ningependa kuona maendeleo ya elimu bora na inayofikiwa na wote katika jamii kwa sababu elimu diyo msingi wa maendeleo ya kweli na ya kudumu. Elimu ikiboreswa, watu upata ujuzi na maarifa yanayowawezesha, kujiajiri, kupata ajira na kufanya maamuzi sahihi katika maisha yao. Pia ningependa kuona maendeleo katika uduma za hafya, asa upatikanaji wa matibabu bora, kinga na elimu ya hafya ili jamii hiwe na watu wenye hafya jema na wenye tija. Haitha, napenda kuona furza za ajira na ujasiriamali zikiongezeka pamoja na kuimarishwa kwa bidii, maandili, hamani na mshikamano wakijamii. Ili jamii hiwe salama, yenye usawa na inayojali maendeleo ya kila mwanoja.

Ndiyo, nawafahamu majirani zangu kwa kiasi kizuri kwa sababu naamini mahusiano mazuri ya kijirani ni muhimu kwa amani na usalama wa jamii. Huwa nawapa salamu mara kwa mara, kuzungumza nao kwa heshima na kushirikiana katika shuguli ndogo kama usafi wa mazingira au kusaidiana pale panapoitajika. Kuwafahamu majirani husaidia kujenga kuaminiana mshikamano na mazingira ya kusaidia jambo linalofanya eneo tunaloishi liwe salama. Lenye amani na lenye uhusiano mzuri kati ya watu wake.

Tabia ya watu inayochukiza zaidi ni kukosa uaminifu na kuheshimu wengine. Haswa pale mtu anapo dharau kudanganya au kujali maslaha yake binafsi bila kufikiria hadhari kwa wengine. Tabia kama kusema uongo, kutotimiza ahadi, au kuwasema vibaya watu nyuma yao, huvunja imani na kuharibu mahusiano. Iwe kazini au katika jamii. Pia, hunisumbua kuona watu wasiojali muda wa wengine, wanaokosa adabu katika mawasiliano na wanaodharau maoni tofauti badala ya kuyaheshimu. Kwa ujumla, tabia hizi hunifanya nihisi kutoridhika kwa sababu naamini heshima, uaminifu na kujali wengine ndiyo msingi wa mahusiano mazuri na jamii yenye amani.

Dio, nimewai kuenda kwenye tamasha za mziki na lilikua tukio lenye furaha na msisimuko mkubwa. Kuona wasanii wakitubuiza moja kwa moja, kusikia mziki kwa sauti kubwa na kushiriki furaha na watu wengi waliokusanyika pamoja, kuleta hisia ya umoja na burudani ya kipekee. Tamasha hilo lilinifanya nijisahau kwa muda, kufurahia muziki ninaoupenda na kuuda kumbu kumbu nzuri hasa kwa sababu ya nishati ya umati na mawasiliano ya moja kwa moja kati ya msanii na mashabiki. Kwa ujumla, uzoefu fwa tamasha la mziki, hunipa furaha, burudani na kumbukumbu ambazo hudumu kwa muda mrefu.

Kwa kawaida, uka hadi saa nne au saa tano usiku kuligana na majukumu ya siku ili afuata na hali ya siku yenyewe. Nikitaji kuamka mapema au ninakazi nyingi, ujitaidi kulala mapema hili nipate mapumziko ya kutosha. Hata hivyo, siku ya weekendi hau wakati sina majukumi mazito, ninaweza kuka handi siku hau usiku wa manane, nikisoma, kutazama kitu, au kupumzika. Kwa jumla, ujaribu kueka ratiba inayoruhusu usingizi wa kutosha ili kudumisha afya na ufanisi.

Napendelea kutumia GPS kwa sababu ni rahisi ya haraka na hunisaidia kuepuka kupotea hasa panapo kuenda maeneo nisiyo ya fahamu vizuri. GPS hunionyesha njia bora zaidi hali ya barabara na wakati mwingine hata foleni. Jambo linaloniokoa muda na juhudi Hata hivyo ninaona pia ramani za kawaida zinazamani yake Kwa sababu hunisaidia kuelewa eneo kwa mtazamo mpana na ni muhimu pale teknolojia inapo kosa mtandao au betri Kwa ujumla GPS hunipa uraisi na uhakika zaidi katika safari za kila siku.

Mwandishi wa vitabu ninayompenda ni Paulo Coelho kwa sababu hana uwezo wa kuandika kwa lugha rahisi lakini yenye ujumbe mzito wa maisha. Vitabu vya kama The Alchemist unifudisha kuhusu doto, matumaini, uvumilivu na umuimu wa kujitambua na kufuata malengo ya maisha. Napenda mtingo mtido wake wa wadishi unaochanganya adidi, falsafa na mafunzo ya kiroho. Ambapo humfanya msomaji kutafakari kwa kina kuhusu safari ya maisha yake, mwenye kupitia madishi yake, uisi motisha, utulivu na msukumo wa kuendelea kupigania doto hata pale safari inapokuwa gumu.

Zana za digiti ninazo tumia kila siku ni simu janja, barua pepe, na programu za mawasiliano na kazi kwa sababu ndizo msingi wa mawasiliano na utendaji wa shughuli za kila siku. Kupitia simu janja, huwasiliana na watu, kupata habari, na kupanga ratiba, na kutumia huduma muhimu kama benki na usafiri. Barua pepe hunisaidia kuwasiliana rasmi kazini na kufuatilia taarifa muhimu. Huku program kama WhatsApp, Microsoft Teams, HowZoom zikini rahisishia mawasiliano ya haraka, mikutano na ushirikiano wa kikazi. Pia hutumia programu za mtadao na kuhifadhi taarifa mtadaoni ili kuongeza ufanisi, kupanga kazi na kuhakikisha taarifa zinapatikana kwa urahisi wakati wowote.

Wakati ninapokumbwa na msongo wa kazi, kwanza hujitahidi kutulia na kupanga upya mawazo yangu ili nisiadhiriwe kupita kiasi. Hugawanya kazi katika sehemu ndogo ndogo na kuweka vipaumbele ili kupunguza presha na kufanya kazi hatua kwa hatua. Pia hutafuta mapumziko mafupi kama kutembea kidogo, kuvuta pumzi kwa kina au kusikiliza mziki ili kupumzisha akili. Ikiwa msongo unaendelea, huwasiliana na mwenzangu au kiongozi ili kupata ushauri au msaada. Kwa sababu naamini kushirikiana na wengine, husaidia kupunguza mzigo na kurejesha utulivu na ufanisi kazini.

Ndio, napenda kufanya kazi nyumbani kwa sababu hunipa utulivu na ubunifu mkubwa katika kupanga muda wangu. Kufanya kazi nyumbani hunisaidia kuokoa muda wa usafiri, kupunguza msongo wa haraka haraka na kuzingatia kazi kwa umaakini zaidi katika mazingira ninayoyazoea. Pia, huniruhusu kupanga ratiba yangu kwa njia inayoendana na ufanisi wangu binafsi. Hata hivyo, ninatambua kuwa kufanya kazi nyumbani, kunahitaji nidhamu na mipaka mizuri kati ya kazi na maisha binafsi ili kuendelea kutija na usawa mzuri.

Mfanya biashara bora zaidi ninaye mfahamu ni Elon Musk kwa sababu ya maono yake makubwa ujasiri wa kuchukua hatari na uwezo wa kufikia mbali zaidi ya mipaka ya kawaida ya biashara. Nina mpenda mfanya biashara uyu kwa sababu hakuishia tu kutafuta faida bali alilenga kutatua changamoto kubwa za binadamu kwa nishaati safi kupitia Tesla, usafiri wa anga kupitia SpaceX na mawasiliano kupitia Starlink. Kitu cha ajabu ninacho kikumbuka alichofanya ni pale Space X ilipofanikiwa kurudisha na kutumia tena roketi jambo ambalo wengi waliona haliwezekani. Lakini lilipunguza gharama na kubadilisha kabisa sekta ya anga kutoka kwake. Nimejifunza umuhimu wa kua na maono ya muda mrefu kutokata tamaa hata unapokosolewa na kuendelea kujifunza kila wakati. Ninahisi kuwa jinsi, anavyofanya biashara, inaonyesha ujasiri, ubunifu na thamira ya kuleta mabadiliko chanya duniani. Jambo linalo nitia moyo kuamini kuwa biashara inaweza kuwa chombo cha maendeleo makubwa kwa jamii nzima.

Ninazungumza kuhusu siasa kwa tahadhari kwa sababu ni mada muhimu lakini pia nyeti kwa watu wengi. Napenda kuzijadili pale inapolenga kuelewa sera, maendeleo ya jamii na jinsi maamuzi ya kisiasa ya navyoathiri maisha ya watu kwa ujumla. Badala ya mabishano ya upande moja kuzungumza kwa njia ya heshima na kusikiliza mitazamo tofauti hunisaidia kujifunza, kupanua ufahamu na kuwa raia anayejali. Hata hivyo, huepuka mazungumzo ya siasa yanayochochea migawanyiko au chuki kwa sababu naamini mjadala wenye tija unapaswa kujenga uelewano si kuvuta muhusiano.

Kinywaji ninachokipenda zaidi ni chai, kwa sabubu ni kinywaji chenye utulivu, ladha, ya kufariji, na kinacho nipa nguvu za upole bila kunichosha. Napenda chai hasa asubui au ujioni, wakati ninapotaka kuanza siku nikiwa mtulivu, au kupumzika baada ya shughuli nyingi. Mara nyingi hunywa chai nikiwa nyumbani pekee yangu au pamoja na familia au hunikumbusha nyakati za mazungumzo ya kirafiki na mapumziko Nilifundishwa kupenda chai na familia yangu hasa nyumbani ya mbapo ilikuwa semu ya utamaduni Wakukapa moja na kuzungumza Bande ya kunyo chai uisi tulivu, joto lamuli na umakini mzuri Jambo linalonifanya ni yone kama kinywaji kinachonipa faraji ya mwili na akili.

Wakati ninapo hisi wasiwasi, kwanza hujitahidi kutulia na kukubali hisia hizo bandala ya kuzikimbia. Hufanya mazoezi ya kupumua kwa kina ili kutuliza akili na mwili, kisha ujaribu kutenganisha mambo ninayaweza kuyadibiti na yale ya siyo chini ya wezo wangu. Mara nyingi, hutafuta kitu kina chotuliza kama kusikiliza mziki, kutembea kidogo hakuandika mawazo yangu ili kuyaweka wazi. Ikiwa wasiwasi unaendelea, uwasiliana na mtu ninaye muamini ili kushiriki ni nacho hisi. Kwa sababu kuzungumza, husaidia kupunguza mzigo na kurejesha utulivu wa kiakili.

Ninapofanya makosa kazini kwanza hukubali kwa uaminifu badala ya kuyaficha kwa sababu naamini kukiri kosa ni hatuwa ya kwanza ya kulitatua. Kisha hutathmini kilichosababisha kosa hilo ili kuelewa chanzo chake na kuchukua hatua za haraka kurekebisha pale inapowezekana. Pia hujifunza kutokana na kosa hilo kwa kuweka mikakati ya kuepuka kurudia tena kama kuboresha mipango, mawasiliano na umakini katika kazi. Kwa kufanya hivyo, hugeuza makosa kuwa fursa ya kujifunza na kuboresha utendaji wangu kazini.

Mimi ni mtu wa kuwai kwa sababu naamini muda ni rasilimali muhimu nayopaswa kuheshimiwa. Kuwaiunisaidia kupanga mambo kwa utulivu, kuepuka pressure za dakika ya za mwisho na kuwanyeshe wajibikaji na heshima kwa watu ni naofanya nao kazi hau kuhotana nao. Pia hunipanafasi ya kujiandaa vizuri kabla ya shuguli kuwanza. Jambo linalonifanya niwe makini na mwenye ufanisi zaidi. Ingawa kuna nyakati nisizotarajiwa kwa ujumla hujitahidi kuwa mapema au kwa wakati katika majukumu yangu.

Somo la sayansi ninalolipenda zaidi ni biolojia kwa sababu hunipa ufahamu wa kina kuhusu maisha na jinsi viumbe hai wanavyofanya kazi. Kupitia biolojia ninaweza kuelewa mwili wa binadamu, mimea, wanyama na muingiliano wao na mazingira. Jambo linalonifanya nitathimini zaidi uhai na hasili. Pia napenda biolojia kwa sababu inamatumizi ya moja kwa moja katika maisha ya kila siku. Kama hafya, lishe na uifadhi wa mazingira, somo hili hunichochea hunidadisi, hunifanya nipende kujifunza zaidi na hunipa hisia ya kushangaa kuhusu utata na uzuri wa maisha.

Huenda mara chache. Hasa pale, ninapohitaji utulivu wa kusoma au kufanya utafiti bila usumbufu. Ninapenda maktaba kwa sababu ni mazingira tulivu, yanayo saidi umakini na nidhamu ya kusoma. Ingawa mara nyingi hupata tarifa nyingi mtadaoni. Kuenda maktaba ni hunipa nafasi ya kujikita zaidi katika kusoma vitabu, kuandika na kupanga mawazo. Kwa hivyo, ingawa siendi kila mara, kuenda pale inapohitajika na inapotaka mazingira ya kujifunza kwa makini zaidi.

Lugha ambayo ningependa kujifunza ni kifaransa kwa sababu ni lugha inayozungumzo katika nchi nyingi duniani na inaumuimu mkubwa katika maswala ya kimataifa kama diplomasia, biashara, elimu na utamaduni. Kujifunza kifaransa kungepanua uwezo wangu wa kuwasiliena na watu kutoka tamaduni tofauti hasa barani Afrika, ulaya na Amerika. Na hunisaidia kuelewa kwa undani zaidi historia fasihi isanaa za jamii zinapotomia lugha hiyo. Pia lugha hiyo inamvuto wakipekee kwa matamshi yake laini na msamiati wake mpana. Njambo linaloifanya hiyo ya kuvutia kujifunza. Zaidi ya hayo kujua kifaransa kungeongeza fursa ya kielimu na kizazi na kikazi. Kama kupata masomo ya juu, ajira katika mashirika ya kimataifa au kufanya kazi katika sekta za utalii na usiano wa kimataifa. Hivyo, kunisaidia kujihuza kibinafsi na kitaaluma kwa kiwango kikubwa.

Rafiki yangu wa karibu zaidi ni mtu ambaye nimekuwa nikimtegemea sana katika maisha yangu kwa sababu ya uaminifu, ukaribu na msaada anaonipa kila wakati. Tulikutana zamani tukiwa shuleni ambapo tulianza kama marafiki wa kawaida darasani lakini taratibu urafiki wetu ulikuwa kwa sababu tulikuwa tukisaidiana masomoni kushirikiana katika michezo na hata kushirikiana changamoto binafsi. Baada ya muda, tulikundua kuwa tunamandili yanayofanana, ndoto zinazo karibiana na ishima ya dhati kwa kila mmoja. Jambo lililofanya urafiki wedu weimara zaidi. Kwa pamoja, tunapenda kufanya mambo kama kushauriana kuhusumaisha, kucheka na kubadilishana mawazo, kusafiri hawata kukatu, tukizungumza kuhusumi pango ya baadae. Kinachomfanya hawe rafiki wa kweli ni ukweli kwamba, yupo nami, wakati wa furaha na uzuni, unisikiliza bila kunihukumu, unipa ushuri wakweli, hata kama ni mgumu kuhusika na unitia moyo ni siwe mtu wa kukatatama. Ningependa kusema kuhusu urafiki yangu huwa ni zawadi kubwa katika maisha yangu mtu ninayemuamini kuwa dhati anaye niheshimu na kunitathmini na nitathmini sana uwepo wake kwa sababu urafiki wetu unaifanya nijisikia salama kuthaminiwa na kuwa mtu bora zaidi kila siku.

Kitu kinacho nifanya ni furai sana ni kuona juhudi zangu, zikiza matuda na kujua kuwa ninapiga hatua katika maisha yangu binafsi na yakitaaluma. Ninapata furaha kubwa ninapoweza kufanikisha malengo liyo kuwa nimejuekea ata kama nimafanikia madogo kwa sababu unipa motisha ya kuendelea kujituma zaidi. Pia muda ninaotumia na familia na marafiki unipa furaha ya kipeke. Asa tunapocheka kushirikiana mawazo na kusaidiana wakati wachanga mwoto. Zaidi ya hayo unisaidia kumfurahisha mtu mwngine unifanya nijisikie kuridhika moyoni kwa ninajua nimeleta mabadiliko chanya katika maisha ya mtu. Vivyo hivyo, kupata muda wa kufanya mambo ni nayo ya penda kama kusikiliza mziki, kusoma wa kupumzika baada ya kazi, unisaindia kupunguza msongo wa mawazo na kunifanya nijisikia amani na furaha ya kweli.

Kitu kinachonipa motisha kazini ni mchanganyiko wa malengo binafsi, mazingira mazuri ya kazi na kuthaminiwa kwa juhudi zangu. Ninapo fanya kazi katika mazingira yenye ushirikiano, heshima na mawasiliano mazuri kati ya wenzangu na viongozi hujisikia kuhamasika zaidi kutoa uwezo wangu wote. Pia kuona matokeo chanya ya kazi ni nayofanya kama vile mafanikia ya timu au kuridhika kwa wateja, hunipa moyo na kunifanya nitambue umuhimu wa mchango wangu. Motisha yangu inaongezeka zaidi ninapo pewa fursa ya kujifunza ujuzi mpya, kukua kitaaluma na kupanda ngazi kulingana na bidii yangu. Zaidi ya hayo, malengo ya muda mrefo kama kujenga maisha bora, kujitegemea kifedha na kuwasaidia wapendwa wangu, hunisukuma kufanya kazi kwa bidii kila siku na kudumisha nidhamu. Na hari, kazini.

Kitendo cha wema ambacho nimewahi kufanya ni kumsaidia mtu aliyekuwa katika hali ngumu bila kutarajia malipo yoyote. Jambo lililonifanya nijisikie kuridhika sana moyoni. Nakumbuka siku moja, nilipokutana na mtu aliyekuwa na shida kifedha na hakuwa na uwezo wa kupata mahitaji ya msingi. Niliamua kumsaidia kwa kumpa chakula na kiasi kidogo cha pesa ili apate msaada wa muda. Zaidi ya hilo, nilimsikiliza na kumpa maneno ya faraja na matumaini, nikimwonyesha kuwa bado kuna watu wanaojali na wako tayari kusaidia. Kitendo hicho kilimfundisha umuhimu wa huruma na ubinadamu. Kwani hata msaada mdogo unaweza kuleta mabadiliko makubwa katika maisha ya mtu. Tangu wakati huo, nimekuwa nikijitahidi kufanya vitendo vyema kila inapawezekana, iwe ni kusaidia kazini, kushiriki ujuzi au kutoa msaada wa kijamii, kwa sababu naamini wema na nguvu ya kuunganisha watu na kuifanya jamii iwevbora zaidi.

Nafanya mazoezi ya mwili marakadha kwa wiki kwa kawaida kati ya siku tatu hadi tano. Kulingani na ratiba yangu ya kila siku na majukumu niliyokuwa nayo. Nina jitahidi kufanya yawe sehemu ya maisha yangu ya kawaida kwa sababu najuwa yana mchango mkubwa katika afya ya mwili na akili. Mazoezi ninayoendelea nayo ni kama kukimbia au kutembea kwa mwendo wa kasi asubuhi, kufanya mazoezi ya kunyorosha mwili, push-ups, sit-ups na wakati mwingine michezo kama mpira ambayo hunisaidia pia kuburudika. Kufanya mazoezi hunisaidia kuongeza nguvu, kupunguza msongo wa mawazo, kuboresha umakini kazini, hunifanya nijisikie mwenye afya njema kwa ujumla, hata siku ambazo sina muda mwingi. Kujitahidi angalau kufanya mazoezi mepesi nyumbani kwa dakika chache, kwa sababu naamini kuwa kufanya mazoezi mara kwa mara hata kwa muda mfupi ni bora kuliko kutofanya kabisa.

Napendelea kitanda kizuri ambacho sikigumu sana wala laini kupita kiasi kwa sababu hunipafaraja na msaada mzuri wamwili wakati wakulala. Kitanda chaina hii unisaidia mgongo kubaki katika mkawasahihi, hivyo kunipunguzia maumivu ya mgongo na shingo ni napo amka asubuhi Pia kitanda kizuri hunisaidia kupata usingizi mzito na wakutosha. Kwani mwili huchoki na kwa kubandilisha mikao mara kwa mara usiku Napenda zaidi kwa godoro lenye usawa mzuri katia ugumu na ulaini Linaloeza kuimili uzito wa mwili bila kuzama sana Lakini pia likiwa laini kiasi chakunipa hisia ya utulivu na mapu mziko Kwa jumla, kuchagua kitanda kizuri hunifanya nijisikia nimep umzika vizuri mwenye nguvu na tayari kuwanza siku yangu kwa hari na umakini zaidi.

Kumbu kumbu moja nzuri ya utotoni nilio ipenda sana ni wakati nilipo kuwa nikicheza na marafiki zangu wa mtaa jioni baada ya masomo hasa michezo ya jadi kama kombolela kati na mpira wa plastiki. Tulikuwa tukicheza bila wasiwasi wowote, tukicheka na kushindana kwa furaha huku, tukifurahia uhuru wakua watoto. Nakumbuka ndugu zangu na marafiki wakaribu walikuwa pamoja nami na wakati mwingine wazazi walikuwa wakitu chunguza kwa umbali huku wakitabasamu. Kitu kilicho fanya kumbu kumbu hii kuwa maalum ni ile furaha ya kweli, isio na mashati. Mshikamano uliyekuwepo kati yetu na ukweli kwamba tulifurahia vitu vidogo bila kujali changamoto za maisha. Kila, ni napokumbuka nyakati hizo, huhisi furaha, ama nina hamu ya kurudi kwenye siku zile ambazo maisha yalikuwa rahisi, moyo ulikuwa mwepesi na tabasamu lilikuwa la kawainda kila siku.

Kusubiri kwenye mustari, hunifanya nijisikie kwa hisia mchanganyiko, lakini kwa kawaida ujaribu kuwa mtulivu na mvumilifu. Ingawa wakati mwingine kusubiri kwa muda murefu, kunaweza kunisababishia kuchoka hau kukosa subira, hujitahindi kujikumbusha kuwa kila mtu yupo pale kwasababu moja na kwamba kuvumilia ni sehemu ya maisha ya kila siku. Maranyingi utumia muda huo kuwaza kuangalia mazingira yanayo nizunguka na hata kuzungumza kidogo na watu waliokaribu nami. Jambo linalofanya muda uonekane mfupi zaidi. Pia huona kusubiri mustari kama fursa ya kujifunza nidhamu heshima na kuelewa umuhimu wa kufuata taratibu katika jamii. Kwa ujumla ingawa sijambo ni nalopenda sana kusubiri kwenye mustari unifudisha subira na kunisaidia kudhibiti hisia zangu kwa njia chanya.

Ndoto yangu kubwa ni kufanikiwa maishani kwanjia itakayoniwezesha kujitegemea kikamilifu, kutimiza malengwe yangu binafsi na pia kutoa mchango chanya kwa jamii. Natamani kufikia kiwango cha juu katika taaluma au kazi ninayoifanya, kuwa na ujuzi wa marifa yatakayoniwezesha kufanya maamuzi sahihi na kuleta mabadiliko yenye maana. Pia ndoto yangu ni kujenga maisha yenye utulivu, kuwa na familia yenye furaha na mazingira mazuri ya kuishi. Huku nikiwa na uwezo wakuwasaidia wengine wanao hitaji msaanda. Zaidi ya hayo, ningependa kuwa mfano wakuigwa kwa bidii, uwadilifu na uvumilivu ili kuwasamasisha wengine kuamini ndoto zao na kufanya kazi kwa juundi bila kukata tamaa. Kila ninapofikiria ndoto hili, hujawa na matumaini na motisha kuendelea kusonga mbele licha ya changamoto zinazoweza kujitokeza jiani.

Shughuli zangu za wikendi huwa mchanganyiko wa kupumzika na kufanya mambo yanayonipa furaha na kuniongoza nguvu kwa wiki inayofuata. Jumamosi mara nyingi huanza kwa kufanya shughuli za nyumbani kama usafi kupanga mambo yangu na wakati mwingine kufanya mazoezi au kutembea asubuhi ilikuupa mwili nguvu. Baadaye hupenda kutoka kunywa kahawa na kukutana na marafiki au ndugu ambapo tunazungumza kucheka na kubadilishana mawazo kuhusu maisha na mipango ya baadaye. Jumapili kwa kawaida hujitolea zaidi kwa mapumziko ya akili na kiroho kama kushiriki ibada kusoma kusikiliza muziki au kutumia muda tulivu nyumbani. Wikendi pia ni wakati muhimu, wa kuwa pamoja na ninaowajali Jambo linalonifanya nijisikie kupendwa na kuungwa mkono kwa ujumla, ninatumia wikendi kama fursa ya kupumzika, kujitunza na pia kufurahia maisha bila presha nyingi ya za kazi.

NDio, napenda kucheza michezo ya video kwa sababu hunipa burudani, hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kunifanya nijisikia nimepumzika baada ya majukumu ya kila siku. Michezo ya video hunivutia kwa kuwa inanipa nafasi ya kufikiri kwa kina, kufanya maamuzi ya haraka na wakati mwingine kushirikiana na wachezaji wengine. Jambo linaloongeza mawasiliano na kushirikiana. Napenda hasa michezo inayozisha mikakati michezo ya mpira au ile ya hadithi nzuri kwa sabubu hunifanya nijihisi kama niko katika ulimwengu mwingine kwa munda. Pia, kucheze michezo ya video kwa kiasi hunisaidia kuboresha umakini na utaratibu wa mikono na macho. Kwa hiyo, hujitahindi kuthibite munda ninaotumia ilikukikisha michezo haiangaliani na haingiliani na majukumu yangu muhimu. Bali na baki kuwa, je burudani na mapumziko.

Ninaposherekea siku yangu ya kuzaliwa, hupenda kufanya iwe siku ya shukran, furaha na tafakari juu ya maisha yangu. Mara nyingi huanza kwa kujipa muda wa kutafakari, safari niliopitia, mafanikio niliopata na malengo mapya ninayotamani kuyafikia katika mwaka unafuata. Kisha hupenda kusherekea kwa njia rahisi, lakini yenye maana kama kukutana na familia au marafiki wa karibu. Kushiriki chakula kizuri na kucheka pamoja, wakati mwingine, huandaa chakula kidogo au keki, au ata kutoka mahali tulivu kwa ajili ya kula au kunywa kahawa. Zaidi ya yote, ninatamani sana ujumbe wa heri njema, maombi na mapenzi ya nayopokea kutoka kwa watu ninawajali. Kwa sababu hunifanya nijisikie kupendwa, kudhaminiwa na kuamasika kuendelea kuhishi maisha yenye shukran na matumaini.

Ushauri ningependa kumpa mtu anaye anza kazi ni kuwa na subira, ni dhamu na moyo wa kujifunza kwa sababu mwanzo wa kazi huwa na changamoto nyingi zinazo hitaji uvumilivu. Ni muhimu najitahindi kujifunza kadri yawezavyo kusikiliza ushauri wa wale wenye uzoefu na kuwa tayari kufanya makosa madogo kama sehemu ya kujifunza badala ya kukata tamaa. Pia hanapaswa kuwa na maadili mema kazini kama waminifu heshima, kuwajibika na kushirikiana vizuri na wenzake kwa sababu tabia njema hufungua milango mingi kuliko ujuzi pekee Zaidi ya hayo ni vyema anjipangie malengwo ya mda mfupi na mrefu. Anjitaindi kuboresha ujuzi, wake, mara kwa mara na kuwa na mtazamo chanya hata wakati mambo hayaendi kama halivya tarajia. Kwa kufanya hivyo, ataweza kunjijenga taratibu, kupata uzoefu muhimu na atimayo kufanikiwa katika safari yake ya kita haluma.

Napenda kutumia muda na familia yangu kwa njia zinazo jenga ukaribu, mawasiliano na furaha ya pamoja. Maranyingi ufurahia kukaa pamoja, tukizungumza kuhusu mambo ya kila siku, kushirikishana uzoefu na kushauriana pale inapohitajika. Jambo linalo imarisha uwelewano na mshikamano wetu. Pia napenda kushiriki chakula pamoja hasa nyakati za wikendi au sikukuu Kwa sababu chakula huleta watu karibu na kutoa nafasi ya kucheka na kufuraia uwepo wa kila mmoja Wakati mwingine hupenda kutoka pamoja matembezi, kutembelea dugu au kushiriki sheree za kifamilia Jambo linalotengeneza kumbukumbu nzuri zisizo sahaulika Zaidi ya yote, kutumia muda wa familia, hunipa amani ya moyo, faraja na nguvu ya kuendelea na maisha kwa sababu hunifanya nijisikie kupendwa, kueleweka na kuungwa mkono kila wakati.

Chakula ninacho kipenda zaidi ni ugali na nyama choma kwa sababu ni mlo unaoniridhisha sana na una ladha yake ya kipekee inayo nikumbusha nyumbani ni utamaduni wetu. Napenda sana kukila nikiwa nyumbani au nikiwa na marafiki katika sehemu tulivu kama bustani au maneneo ya wazi ambapo watu ukutana kwa ajili ya burudani. Nyamachoma inapopikwa vizuri huwa na arufu nzuri na ladha tamu yenye chumvi na viyungo vya asili. Huku ugali ukiwa laini na wenye kushibisha. Hivyo mchanganyiko wake unifanya nijisikie nimeridhika kabisa. Na kumbuka mara ya kwanza ni kikila chakula hiki nikiwa mtoto nyumbani ambapo kilipikwa na mzazi au mlezi wangu wakati wa mkusanyiko wa kifamilia tangu hapo kimekuwa chakula chakupendwa sana nilipewa maelezo kuhusu umuimu na ladha ya chakula hiki na watu wa familia yangu asa wazazi ambao walinifundisha kudhamini vyakula vya asili mara ya mwisho nilikila ugali na nyama choma kilikuwa hivi karibu ni. Labda weekendi iliyopita, na kama kawaida Nili kiliniacha nikiwa na furaha, nimeshiba na nikitamani nikile tena siku nyingine.

Napenda kula nje ya nyumbani katika sehemu tulivu na safi kama mikahawa, midogo yenye mazingira ya asili au maneno ya wazi kama bustani na sehemu za nje ya miji. Kwa sabubu hunipa utulivu na kunifanya nifurahie chekula changu zaidi. Napenda mahali penye huduma nzuri wahudumu wenye heshima na chekula kinacho andaliwa kwa uangalifu. Ili nipate ladha nzuri na uzoefu mzuri kwa ujumla. Mara nyingi hupenda kuenda kula na marafiki au familia hasa wikendi kwa sabubu ushiriki chakula pamoja hufanya muda uwe wa kufurahisha zaidi. Pia upendelea mikahawa inayotoa vyakula vya asili au vya nyumbani Kwani hunikumbusha ladha ya nyumbani na kunifanya nijisikie karibu na utamaduni wangu Kwa ujumla kula inje ya nyumbani kwangu ni zaidi ya kushiba tu nifursa ya kupumzika kubadilisha mazingira na kufurahia muda mzuri na watu ninao wajali.

Mandhari nzuri ambayo nimewahi kuona ni mandhari ya milima na nyanda za kijani wakati wa asubuhi mapema, hasa wakati jua linapochomoza, taratibu na mwanga wake wa dhahabu kuangaza juu ya ardhi. Kuona ukungu mwepesi, ukitanda juu ya miti na mashamba. Huku ndege wakianza kuimba, kulinifanya nijisikie amani ya ajabu na ukaribu wa maumbile. Mandhari hii ilikuwa ya kuvutia kwa sababu ya utulivu wake, hewa safi na uzuri wa asili usio wabadia. Jambo, lililonifanya nisimame kwa muda nikitafakari maisha. Nilihisi furaha shukran na mshangao mkubwa. Kwani ilinikumbusha jinsi dunia ilivyo nzuri na jinsi maumbile yanavyoweza kuleta utulivu moyoni mwa mtu. Kila ninapokumbuka mandhari hiyo, hujisikia kama ninarudi tena katika wakati ule wa amani na uzuri wa kweli.

Ndio, napenda kutembea kwa miguu kwa sababu ni shughuli rahisi lakini yenye manufaa mengi kwa mwili na akili. Kutembea unipanafasi ya kupumua hewasafi, kutafakari mawazo yangu na kupunguza msongo wa mawazo baada ya shughuli nyingi za siku. Pia unisaidia kuimarisha hafi ya mwili, kuboresha mzunguko wa damu na kuongeza nguvu bila kuitaji vifaa mahalo. Napenda sana kutembea asubui au jioni katika maeneo tulivu kama bustani, barabara zisizo na kelele nyingi au karibu na mazingira ya asili. Kwa sababu unifanya nijisikia amani na utulivu. Kwa jumla kutembea kwa miguu unifanya nijisikia mwenye afya njema, mtulivu na mwenye uiano mzuri, wa mwili na akili.

Ili kuongeza uzalishaji wangu, huanza kwa kujipangia ratiba na kuweka vipaumbele wazi ili nijuwe ni kazi zipi za umuimu zaidi na zipi zinaweza kusubiri. Hugawanya kazi kubwa kwa sayemu dogo dogo ili ziwe rahisi kutekelezeka bila kunichosha au kunikata tama. Pia hujitaindi kuondoa vishawishi kama kutumia simu kupita kiasi wakati wakazi na kuzingatia jambo moja kwa wakati ili nifanye kwa ubora mzuri. Kupumzika kwa muda mfupi kati ya kazi, kufanya mazoezi mepesi na kula vizuri, hunisaidia kubaki na nguvu na umakini. Zaidi hayo, ujitathmini mara kwa mara ili kuona napoitaji kuboresha na hunipa motisha kwa kujikumbusha malengo yangu ya munda mrefu. Jambo, linalo nisaidia kufanya kazi kwa bidii na kufanisi zaidi.

Kazini, ninapokutana na udhaifu wangu, huanza kwa kujitambua kwa uaminifu ili nielewe maeneo ninayohitaji kuboresha badala ya kuyaficha. Baada ya hapo, hujitahidi kujifunza na kujiendeleza kwa kutafuta mafunzo, kusoma au kuomba ushauri kutoka kwa wenzangu wenye uzoefu zaidi. Pia, huweka mikakati ya vitendo kama kupanga kazi vizuri, kutumia zana zinazorahisisha kazi na kugawa majukumu pale inapowezekana ili kupunguza athari za udhahifu huo, kupokea mrejesho kwa moyo wazi, hunisaidia kujua ninachofanya vizuri na ninapopaswa kubadilika. Zaidi ya yote, hujitahidi kuwa na mtazamo chanya na subira, kwa sababu na amini kuwa udhaifu ni fursa ya kujifunza na kukua kitaaluma. Endapo, mtu yupo tayari hujiboresha kila siku.

Tukio muhimu zaidi katika maisha yangu ni wakati nilipofanikiwa kukamilisha hatua kubwa ya kielimu au kikazi baada ya kipindi kirefu, cha juhudi na changamoto. Tukio hilo lilikuwa la maana kubwa kwangu kwa sababu lilinionyesha kwa bidii, subira na kujitolea vinaweza kuzaa matunda hata pale mambo yanapo onekana magumu. Nakumbuka nilijisikia fahari furaha na shukrani nyingi hasa kwa sababu nilikuwa nimeungwa mkono na familia marafiki na wale walionitia moyo katika safari hiyo tukio hilo ulinipa kujiamini zaidi kufanya niamini uwezo wangu na kunichochea kueka malengo makubwa zaidi katika maisha adi leo hulitazama tukio hilo kama chanzo cha motisha na kumbukumbu inaonikumbusha kwamba ninaweza kushinda changamoto zozote kwa juhudi na imani.

Ndio, ninaamini kupiga kura ni wajibu muhimu wa raiya kwa sababu ni njia ya amani na halali ya kushiriki katika maamuzi yanayo athiri, mustakabali wa inchi ni jamii kwa ujumla. Kupiga kura, hunipa nafasi ya kutoa sauti yangu, kuchagua viongozi ni nao waamini na kuonyesha msimamo wangu kuhusu mwelekeo ni nao tamani kwa maendeleo ya taifa. Pia ninaona kupiga kura kama ishara ya uwajibikaji na kujali maswala ya kijamii kisiasa na kiuchumi yanayotuzunguka. Ingawa wakati mwingine mchakato unaweza kuwa na changamoto na amini ushiriki wa raiya wengi husaidia kuimarisha demokrasia na kuleta uongozi unaowakilisha matakwa ya wananchi. Kwa hiyo kupiga kura hunifanya nijisikie kuwa sehemu ya mabadiliko na maendeleo ya jamii yangu.

Kuatia moyo wenzangu ufanya kukuwa heshimu, kuwasikiliza na kuwapo maneno chanya yanayo jenga kujiamini na hamasa. Ninapo gundua mtu anachoka hau amevujika moyo, ujaribu kumtia moyo kukumbushe uwezo wake juhudi halizowai kufanya na mafanikia liyopata ata yale madogo. Pia ujitaindi kuwa mfano mzuri kwa kufanya kazi kwa bidii, kushirikiana na kuwa tayari kusaidia pale inapo itajika. Kwa sababu matendo mara nyingi usema zaidi kuliko maneno kusherekea mafanikio ya wenzangu kuapongeza hadharani na kuapa murejesho mzuri unifanya ni wajisikie kuthaminiwa na kuamashika zaidi. Kwa mjumla kuanyesha ukarimu, uvumilivu na mtazamo chanya, usaidia kujenga mazingira ya wenyebmoyo wa kusaidia na kufanya kila mtu ajisikie na zamani na hanaweza kufanya vizuri zaidi.

Wakati wa siku ya mvua hupendelea kutumia muda wangu, ndani ya nyumba nikifanya shughuli zinazohitaji utulivu na zinazonipa faraja. Mara nyingi husoma vitabu, husikiliza mziki laini, kutazema filamu au kunywa kinywaji cha moto kama chai ya ukahawa huku nikisikiliza sauti ya mvua ikinyesha nje. Kwa ujumla, napenda mvua kwa sababu huniletea hali ya utulivu na kunifanya nipumzike kiakili. Ingawa wakati mwingine mvua kubwa, hubadilisha mipango yangu ya kutoka au kufanya shughuli za nje. Nakumbuka siku moja ya mvua, niliofurahia sana, nilikuwa nyumbani, nikiwa na familia, tukizungumza na kucheka bila haraka yoyote. Tukifurahia ukaribu na hali ya amani iliotokana na mvua. Mvua hunilazimisha kupanga upya shughuli zangu, lakini kwa upande mwingine hunipa fursa ya kupunguza kasi ya maisha na kujitunza zaidi Ninapo sikia sauti ya mvua ikikonga paa au madirisha, uhiisi utulivu faraja na wakati mwingine tafakari ya kina kuhusu maisha Jambo linalonifanya niithamini mvua kama sehemu muhimu ya mazingira na maisha yetu.

Ndio, napenda kuoga kwa maji ya moto kwa sababu unipa faraja na unisaidia kupumzika baada ya siku ndefu yenye shughuli nyingi. Maji ya moto, usaidia kuondowa uchovu wa mwili, kulegeza misuli na kupunguza msongo wa mawazo, jambo huwa linalalonifanya nijisikia mtulivu na mwenye amani. Pio nisaidia kuboresha mzunguko wa damu na kunifanya nihisi mwili wangu umepata nafuu. Asa, ninapokuwa, nimechoka au nimefanya kazi nzito. Kuoga kwa maji ya moto, wakati wa asubuhi, hunisaidia kuamka vizuri na kuwa tayari kwa siku. Uku jioni unifanya nijitayarisha vizuri kwa usingizi mzuri Kwa ujumla kuoga kwa maji ya moto ni moja wapoyanjia zinazopenda Kujitunza na kujipa muda wa faraja kibinafsi.

Ndiyo, napenda sana kutembea msituni. Kutembea msituni hunipa nafasi ya kuwa karibu na mazingira ya asili na kunisaidia kupumzisha akili baada ya shuguli za kila siku. Hewa safi ya msituni hunifanya nijisikie mwenye nguvu na afya njema na sauti za ndege pamoja na upepo unaopita kwenye miti hunipa amani ya moyo. Pia kutembea msituni hunisaidia kufanya mazoezi ya mwili bila kujua jambo linaloboresha afya yangu kwa ujumla. Wakati mwengine hutumia muda huo kutafakari, kupanga mawazo yangu au kujifunza kuhusu mimea na wanyama tofauti waliopo msituni. Kwa ujumla, kutembea msituni ni shuguli ninayoifurahia kwa sababu hunifanya nijisikie mwanyefuraha, utulivu na karibu zaidi na maumbile.

Ninafuata timu ya michezo kwa upendo na shauku kubwa, asa timu ya soka kwa sababu ni michezo, unaupendwa sana na unao unganisha watu wengi. Maranyingi ufuata timu inayocheza kwa nidhamu, mshikamano na kiwango kizuri cha uchezaaji, jambo linalo nifanya njivunia kufuatelia. Yanina penda kufuatelia mechi zao, kujua matokeo na kuangalia maidelewa ya wachezaji wao. Pia, ufurahia mijadla na marafiki kuhusu mechezo kuhani unifanya nijisikie kuwa sehemu ya jamii ya mashabiki. Kujumla, kufuatotimu ya mechezo unipa burudani, furaha na unisaidia kupumzika baanda ya shughuli za kila siku.

Kwanza kabisa, ninapoanza kazi huchukua muda mfupi kupanga siku yangu, kuangalia ratiba orodha ya majukumu ili kujua ni kazi gani na ni za haraka na ni zipi zinaweza kusubiri. Baada ya hapo, huanda mazingira ya kazi kwa kuhakikisha vifaa vyote muhimu vipo na viko tayari. Kama kompyuta, nyaraka au zana, ninazozihitaji. Kisha huanza na kazi muhimu zaidi au ile inayohitaji umakini mkubwa kwa sababu huwa na nguvu na umakini zaidi mwanzoni mwa siku. Kufanya hivyo huweza kufanya kazi, kwa mpangilio mzuri na kuongeza ufanisi katika siku nzima ya kazi.

Nimewai kujaribu vyakula mbali mbali vyakigeni ambavyo vilinipa uzoefu mzuri na kunifungua macho kuhusu tamaduni tofauti. Kwa mfano, nimejaribu pizza na pasta kutoka Itali ambavyo finajulikana kwa ladha yake tamu na viungo rahisi lakini vitao. Pia nimejaribu chakula cha ki china kama noodles na fried rice ambavyo hupikwa kwa mbinu tofauti na kutumia vungo vyakipekee. Zaidi ya hayo ni mewai kujaribu burgers na fries ambazo ni marufu katika inchi za magaribi na zili nifuraisha kwa ladha yake. Kuonja vyakula vyakigeni hunifanya nijifunze zaidi kuhusu tamaduni za watu wengine na hunipa hamu ya kujaribu vyakula vipya zaidi siku zijazo.

Napendelea zaidi kusoma habari mtandaoni kuliko kusoma gazeti la karatasi. Habari mtandaoni hunipa urahisi wa kupata tarifa haraka wakati wowote na mahali popote kupitia simu au kompyuta. Pia naweza kusoma vyanzo mbali mbali vya habari na kulinganisha taarifa ili kupata uwelewo mpana zaidi wa matukio yanavyo endelea. Zaidi ya hayo habari mtandaoni husasishwa mara kwa mara hivyo hunifanya niwe na taarifa za hivi punde ingawa gazeti la karatasi lina mvuto wake hasa kwa wanao penda kusoma kwa utulivu Mimi huona habari za mtadaoni kuwa rahisi za haraka na zinazo lingana zaidi na maisha ya kisasa.

Kwa kawaida, hupendelea kufanya mazoezi asubuhi. Mazoezi ya asubuhi hunisaidia kuanza siku nikiwa na nguvu, uchangamfu na akili iliyo tayari kufanya kazi. Pia hunifanya nijiskie mwenye nidhamu kusababu tayari nimefanya jambo muhimu mapema kabla ya shughuli zingine kuanza. Hata hivyo kuna wakati ambapo, hufanya mazoezi jioni hasa ikiwa siku imekua na shughuli nyingi. Mazoezi ya jioni hunisaidia kupunguza uchovu na msongo wa mawazo, ulio kusanyika siku nzima kwa jumla, ingawa mazoezi ya asubuhi ndiyo inayo pendelea zaidi, kuwa tayari kubadilika kulingana na ratiba yangu ya kila siku.

Ndio, nimewai kulima. Kilimo kilinipa uzoefu muhimu na kunifudisha thamani ya kazi ngumu na uvumilivu. Niliusika katika kulima mazao kama mahindi na mboga na nilijifunza jinsi ya kuandaa shamba, kupanda na kutunza mimea hadi kuvuna. Kupitia kilimo, nilielewa umuhimu wa ardhi, mvua na muda sahihi wa kufanya kila hatua. Pia kilimo unifanya nijisikia karibu na mazingira ya hasili na kunipa furaha kuwa na matokeo ya juhudi zangu. Kwa jumla uzoefu wakulima unifudisha nidhamu kwa uwajibikaji na heshima kwa chakula tuna chakula kila siku.

Napendelea mazingira ya kazi yalio tulivu, yenyempangilio mzuri na heshima katia wafanya kazi. Mazingira kama hayo hunisaidia kuzingatia kazi yangu bila usumbufu na kuongeza ufanisi. Pia napenda mazingira ambayo ya nahimiza ushirikiano, mawasiliano ya wazi na kushirikiana mawazo. Kwa sababu huleta ubunifu na kuimarisha mausiano kazini. Zaidi ya hayo na pendelea sehemu ya kazi, inayotoafursa ya kujifunza na kukua kitaaalma pamoja na uongozi, unaunga mkono na kudhamini mchango wa kila mfanyi kazi. Kwa jumla mazingira mazuri ya kazi, hunifanya nijisikia kudhaminiwa, kuwa na motisha na kufanya kazi kubidii zaidi.

Ili kukamilisha kazi kwa wakati, kwanza huanza kwa kupanga majukumu yangu vizuri, kutengeneza ratiba au horodha ya kazi, zinazopaswa kufanywa na kuweka vipaumbele kulingana na umuhimu wa muda uliopo. Pia hugawanya kazi kubwa katika siya ndogo ndogo ili iwe rahisi kuitekeleza bila kuchoka au kuchelewa. Zaidi ya hayo, ujitahidi kuepuka visumbufu kama matumizi ya simu kupitia kiasi na kuzingatia kazi moja kwa wakati. Ninapo kutana na changamoto, huomba ushauri au msaada mapema, baada ya kusubiri hadi dakika ya mwisho. Kwa kufanya hivyo, huweza kufanya kazi kwa mpangilio, kupunguza msongo wa mawazoi na kuhakikisha kazi inakamilika kwa wakati unaopangwa.

Ninawasiliana na wafanya kazi wenzangu kwa njia ya wazi, yenye heshima na inayolenga ushirikiano mzuri, mara nyingi hutumia mazungumzo ya ana kwa ana inapoezeka na hili kueleza mawazo yangu kwa wazi na kuepuka kutoelewana. Pia utumia simu barua pepe au majukwaa ya mawasiliano ya mtandaoni pale inapohitajika hasa kwa maswala ya kazi ya nahitaji kumbu kumbu rasmi. Ninakikisha ninasikiliza maoni ya wenzangu kwa makini na kutoa mrejesho kwa njia chanya na ya kujenga kukufanya hivyo kuimarisha mahusiano kazini, huongeza ufanisi wa kazi na husaidia kujenga mazingira ya kazi yenye mshikamano na maelewano.

Ndiyo, napenda kuvaa kofia. Hasa inapolingana na tukio au hali ya hewa. Kofia hunisaidia kujilinda dhidi ya jua kali ya ubidii na wakati huo huo uniongezea mtindo wa kujiamini. Pia napenda kuvaa kofia ninapokuwa nje au ninaposafiri kwa sababu hunifanya nijisikie huru na mwenye starehe. Zaidi ya hayo, kofia zinaweza kuonyesha sehemu ya utu na ladha ya mtu katika mavazi. Kwa ujumla, napenda kuvaa kofia kwa sababu ni rahisi, zinafaa katika mazingira tofauti na hunifanya nijisikie vizuri.

Iyo, napenda kulima bustani. Kulima bustani hunipa furaha na utulivu wa kiakili. Hasa, ninapokuwa karibu na mimea na mazingira ya asili. Napenda kupanda maua, mboga, au mimea midogo kwa sababu hunifudisha subira na uwajibikaji. Kwani mimea huhitaji kutunzwa kwa uangalifu ili ikue vizuri. Pia bustani hunipa nafasi ya kupumzika na kufurahia matunda ya kazi yangu ninapoona mimea ikikuwa na kutuoa maua au mazao. Zaidi ya hayo kulima bustani hunisaidia kufanya mazoezi mepesi ya mwili na kuboresha afya kwa ujumla. Kwa kifupi, kulima bustani ni shughuli ninayoipenda kwa sababu hunifanya nijisikie mwenye amani, furaha na karibu zaidi na mazingira.

Ninatumia kompyuta zaidi kwa kazi na kujifunza. Hutumia kompyuta kuandika nyaraka, kuanda ripoti na kufanya utafiti kupitia intaneti. Jambo linaloni saidia kufanya kazi kufanisi na kwa wakati. Pia huitumia kujifunza ujuzi mpya kama kusoma masoma ya mtandaoni kutafuta taarifa ya kielimu na kuboresha maarifa yangu ya teknolojia. Bali na hayo, hutumia kompyuta kwa mawasiliano kama kutuma barua pepe na kushiriki mikutano ya mtandaoni. Kwa ujumla, kompyuta nikifaa muhimu sana kwangu kwa sababu hunirahisishia kazi, kujifunza na kuwasiliana katika maisha ya kila siku.

Nilipokuwa utotoni, nilipenda sana kufanya shughuli bali bali za kucheza na kujifunza. Nilifurahia kucheza na marafiki zangu, michezo ya nje, kama kukimbizana, mpira, kuruka kamba na michezo ya jadi iliyo tufanya tuwe na furaha na afya njema. Pia nilipenda sana kusikiliza hadithi kutoka kwa wazazi au wazee kwa sababu zili ni fundisha maadili na kunichochea kufikiri kwa ubunifu. Wakati mwingine nilipenda kuchora na kuandika vitu vidogo jambo lililo nisaidia kuonyesha mawazo yangu mapema. Na kujumla utotoni nilipenda kufanya mambo yaliyo kuwa yana niwezesha kucheza, kujifunza na kufurahia mda wangu bila wasiwasi.

Ningependa kuwa na uwezo wa kujifunza kwa haraka na kuzuea mazingira maipya kwa uraisi. Wezo huu ungenisaidia kukabiliana changamoto balimbali maishani na kazini bila hofu asa katika dunia hinayo badilika kwa kasi. Pia ningependa kuwa na uwezo mkubwa wa kuwasiliana vizuri na watu wa inatofauti ili niweze kueleza mawazo yangu kwa ufasaha na kujenga mahusino na mazuri. Zaidi ya hayo ningependa kuwa na uwezo wa kuthibiti muda na msongo wa mawazo kufanisi. Kwa sababu hilo, lingeongeza tija na kunisaidia kuhishi maisha yenye huwiano. Kwa jumla, uwezo ninautamani ni ule unaunisaidia kukua binafsi. Kitaaluma na kijami.

Na ninajihisi vyema kuhusu tathimini za kazi ingawa wakati mwingine zinaweza kuleta wasiwasi kidogo. Kuona tathimini kama fuza ya kujifunza na kujiboresha kwa sababu hunipa murejesho unaonisaidia kuelewa nguvu zangu na maeneo ninayohitaji kuboresha. Pia tathimini unisaidia kueka maleng mapya na kuongeza motisha ya kufanya kazi kwa bidii zaidi. Ninapopokea maoni ya kujenga, najitahidi kuyapokea kwa moyo wazi na kuyatumia kama mwongozo wa maendeleo kwa jumla kuona tathimini za kazi kama njia muhimu ya kukuza uwezo na kuboresha utendaji kazini.

Napenda rangi tulivu kwa ukuta wa chumba hasa rangi kama blu, nyepesi au kijani kibichi. Rangi hizi hunipaisia ya utulivu na amani na unisaidia kupumzika baada ya siku ndefu. Pia rangi tulivu hufanya chumba kionekane safi kipohana na chenye mwanga mzuri. Hata hivyo, wakati mwingine napenda kuongeza rangi ya joto kidogo kama krimu au kijivu ili kuleta muonekano wa kisasa na wa kuvutia. Kwa ujumla, napendelea rangi zinazo saidi ya utulivu wa akili na kufanya chumba kiwe sehemu kustarehe.

Wakati wa jua kali, napenda kufanya shughuli zinazo nisaidia kupoa na kujisitiri dhidi ya joto, mara nyingi hupendelea kukaa semu yenye kivuli au ndani ya nyumba nikiwa na hewa safi, nikinywa maji ya kutosha na vinywaji baridi ili kujikinga na upungufu wa maji mwilini. Pia napenda kuoga au kuogelea endapo kuna nafasi kwa sababu maji hunisaidia kupunguza joto la mwili. Wakati mwingine, hufurahia kupumzika, kusoma au kusikiliza muziki taratibu, shughuli ambazo hunifanya nijisikie mtulivu. Kwa ujumla, wakati wa jua kali, napendelea shughuli za kustarehe na kujitunza ili kudumisha afya na hali nzuri ya mwili.

Napendelea zaidi kusoma kuliko kuandika, ingawa zote ni muhimu kwa angu. Kusoma hunipa nafasi ya kujifunza mambo mapya, kupanua mawazo na kuelewa mitazamo tofauti ya watu. Kupitia kusoma vitabu, makala au habari, huongeza maarifa yangu na hunisaidia kukuza fikira zangu. Hata hivyo, kuandika nako unisaidia kueleza mawazo na hisia zangu kwa uazi. Asa, ninapotaka kushiriki kile nilicho njifunza. Kwa ujumla nitapendelea kusoma kwa sababu hunijenga zaidi kiakili lakini kuandika ninyongeza muhimu inaokamilisha mchakato wa kujifunza.

Napenda kuenda madukani asubuhi au mapema mchana kwa sababu wakati huo kuna utulivu zaidi watu huwa wachache na nirahisi kupata bidhaa ninazoitaji bila msongamano au sumbufu mkubwa. Pia wauzaji huwa bado na nguvu na tayari kusaidia. Hivyo, huduma inakuwa bora naninapata muda wakutosha wakulinganisha bei na ubora wa bidhaa kwa umakini. Kuenda madukani mapema, hunisaidia kumaliza ununuzi haraka, kuepuka foleni ndefu na kunipa nafasi ya kuendelea na shughuli zingine za siku nikiwa nimetulia na nimeridhika.

Leo hali ya hewa inaonekana kuwa ya jua lenye mawingu kidogo hali ambayo inaleta mchanganyiko mzuri wa mwanga na baridi ya wastan inayofanya siku iwe ya furaisha. Joto sikali sana wala baridi kupita kiasi, hivyo ninajisikia huru na mtulivu kufanya shuguli zangu bila usumbufu. Kwa sababu ya hali ya hewa, nimevaa nguo nyepesi, lakini zindazo kinga upepo kidogo kama shati na suruwali ya kawaida ili nijisike vizuri munda wote wa siku. Napenda aina ya hali ya hewa kwa sababu inanipa nguvu na hamasa ya kufanya kazi kutoka inje au hata kukutana na marafiki na inanifanya nitamani kufanya mambo kama matebezi kazi za inje hau kujipomzisha kidogo uku ni kifurahia mazingira tulivu na hewa safi.

Ninaishi katika nyumba ya kawaida ilio katika eneo tulivu na lenye mpangilio mzuri, ambapo mazingira yake ni safi na yanaruhusu maisha ya utulivu mbali na kelele nyingi za mjini. Nilihamia mahali hapa miaka michache iliopita, baada ya kutafuta eneo ambalo linaweza kunipa amani, usalama na urahisi wa kufikiria, huduma muhimu kama maduka, usafiri na maeneo ya kijamii. Kitu ninacho kipenda zaidi kuhusu eneo hili ni hali yake ya utulivu, watu wake wenye urafiki na nafasi ya kupata hewa safi na muda wakupumzika baada ya shughuli za siku. Kwa ujumla ninajisikia salama na mwenye raha, kuishi hapa kwa sababu mazingira yanaunga mkono, maisha yenye mpangilio mzuri, faragha ya kutosha na hali ya utulivu wa kisaikolojia.

Ujuzi ningependa kujifunza ni ujuzi wa teknolojia ya kidigitali hasa katika matumizi ya kompyuta na zana za mtandaoni. Kwa sababu ni muhimu sana katika dunia ya sasa inayotegemea teknolojia kwa karibu kila nyaja ya maisha na kazi. Ujuzi huu utanisaidia kuboresha ufanisi wangu kazini kuongeza fursa na ajira na kunipa uwezo wa kutegemea zaidi katika kutatua matatizo ya kiteknolojia. Nimeshawahi kujaribu kujifunza baadhi ya misingi hapo awali Lakini sasa ninataka kujifunza kwa kina zaidi na kwa mpangilio mzuri ili nipate kuuelewa wa kudumu Nitaanza kwa kujifunza kupitia kozi za mtandaoni, video za mafunzo na kufanya mazoezi kwa vitendo kila siku ili kuimarisha ujuzi huo na ninaona huu ndiyo wakati mzuri wa kuanza kusababu mahitaji ya ujuzi wakidigitali yanaendelea kuongezeka na kunipa motisha ya kujiendeleza binafsi na kitaaluma.

Jambo la dini, lililo muhimu kwangu ni madili na mwongozo wa kimaisha, unaunisaidia kuishi kwa haki, heshima na kuwajali wengine katika jamii. Dini, hunipa mwelekeo wa kutofautisha mema na mabaya, hunisaidia kudumisha nidhamu ya kimaadili na kunikumbusha umuimu wa uvumilivu, upendo na kusamehana. Pia hunipa faraja ya kiroho na matumaini hasa ni napo kumbana na changamoto. Kwani hunifanya nijisikia ni na msaada wa dani na imani ya kuwa mambo ya naweza kuwa bora. Kwa jumla, dini ni nguzo muhimu katika maisha yangu kwa sababu hunijenga kimaadili, hunipa amani ya moyo na unisaidia kuishi maisha ye nye maana na uiano mzuri.

Chakula ninachopenda kula jioni chakula chepesi lakini chanye lishe kama wali au ugali pamoja na mboga za majani na protini kama maharagwe samaki au kuku kwa sababu hunishibisha bila kunisumbua tumbo kabla ya kulala. Napenda mlo wa jioni uwe rahisi na wenye ladha nzuri ilikunipa utulivu baada ya siku defu ya kazi huku nikihakikisha mwili unapata virutubisho muhimu. Pia unifurahia, pia hufurahia kula chakula cha jioni nikiwa katika mazingira tulivu, labda nikiwasiliana na familia au nikitafakari siku yangu. Kuwani hunisaidia kupumzika, kurejesha nguvu na kujiandaa vizuri kwa usingizi mzuri.

Ninaanza muradi mpya wa kazi kwa kufanya maandalizi ya kina na kupanga malengo wazi. Nikianza kwa kuelewa mahitaji ya muradi, matarajio ya wadau na matokeo yanayotarajiwa. Kisha ugawanya muradi katika hatua ndogondogo ninazoeza kudhibitiwa. Kueka ratiba ya utekelezaji na kugawa majukumu kulingana na uwezo wa kila mshiriki wa timu endapo ni kazi ya pamoja. Pia, hukusanya taarifa na rasilimali zinazoitajika kabla ya kuanza utekelezaji ili kuepuka vikwazo vya baadaye. Njia hii unisaidia kuanza muradi kwa uelewa mzuri kupunguza hatari za makosa na kuakikisha kazi inaendelea kwa mpangilio ufanisi na mwelekeo sahihi tangu mwanzo.

Harufu ninayoipenda zaidi ni harufu ya asili iliotulivu kama ya mvua ikinyesha, maua safi, au udongo baada ya mvua. Kwa sababu hunipa hisia ya utulivu na unifanya nijiskie karibu na mazingira ya asili. hArufu hizi hunikumbusha hali ya amani, usafi na mwanzo mpya njambo linalosaidia kupunguza msongo wa mawazo na kuifanya akili yangu iwe nyepesi. Pia napenda harufu kama ya kahawa au chai asubuhi kwa sababu hunipa hamasa na kunifanya nijisikie tayari kuanza siku. Na kwa ujumla harufu nzuri huniboresha hisia na kuongeza furaha ndogo lakini ya maana katika maisha ya kila siku.

Wakati ninapohitaji msaada kazini, huwa nachukua hatua kwa uwazi na ushirikiano. Nikianza kwa kutambua eneo hasa, ninapohitaji msaada ili nisije nikachanganya wengine. Kisha humwendea mfanyakazi mwenzangu, kiongozi au mtaalam husika kwa heshima na kueleza changamoto niliyonayo pamoja na nilichokwisha jaribu kufanya. Jambo linalosaidia kupata msaada, unaolenga suluhisho sahihi pia. Niko tayari kusikiliza ushauri, kujifunza mbinu mpya na kupokea maoni kwa mtazamo chanya bila kujiona dhahifu. Njia hii hunisaidia kutatua matatizo kwa haraka, kuboresha ujuzi wangu na kujenga mahusiano mazuri ya kikazi yanaochangia mafanikio ya pamoja.

Ninashuggulikia wateja kwa kueka kipaumbele kwenye heshima, kusikiliza kwa makini na kutoa huduma bora. Nikianza kwa kuwakaribisha kwa ukarimu na kuwafanya wajisikie kudhaminiwa tangu mwanzo. Huwa nasikiliza mahitaji yao kwa umaakini ili kuelewa wanachotaka hasa. Kisha kuwapa maelezo wazi na suluhisho linalofaa kwa uaminifu bila kuwachanganya. Pia ujitahidi kuwa shugulikia changamoto au malalamiko yao kwa utulivu na haraka. Nikiahakikisha wanaridhika na huduma niliyotoa. Njia hii hunisaidia kujenga uhusiano mzuri na wateja kuongeza imani yao na kuwa kikisha wanarudi tena kwa sababu wanajisikia kuheshimiwa na kutunzwa ipasavyo.

Majira ninayo penda zaidi ni kiangazi kwa sababu huwa na hali ya hewa ya joto na mwanga wa kutosha unaofanya siku ziwe zenye uchangamfu na furaa. Nilianza kuyapenda majira haya kwa sababu hunipa uhuru wa kufanya shughuli nyingi za inje bila kikwazo chabaridi au mvua nyingi na hunikumbusha nyakati za likizo, mapumziko na furaha na familia au marafiki. Wakati wakiangazi hupenda kufanya shughuli kama matembezi, michezo ya inje, safari fupi, au kukaa inje ni kifurahia upepo mwanana wajua la wastan. Hali ya hewa ya majira haya hunifanya nijisikie mwenye nguvu, mwenye matumaini na mwenye mtazamo chanya zaidi kwa sababu joto lake hunipa faraja ya kimwili na kiakili na hunifanya nifurahie maisha kwa namna iliyo wazi na yenye uchangamufu.

Kila asubui ninapo amka huanza kwa kuchukua muda mfupi kwa kujituliza na kushukuru kwa siku mpya. Kisha huosha uso na kujipanga ili kuanza siku nikiwa nadhifu na tayari. Baada ya hapo hunywa maji, wakati mwingine hufanya mazoezi mepesi au kunyoosha mwili ili kuamsha nguvu. Na kisha hula kifungua kinywa, chepesi chenye lishe ili kuupa mwili wangu nishati ya kuanza shughuli za siku. Pia upitia ratiba au mipango ya siku, hiyo ili kujua nitakachofanya na kueka malengo madogo. Jambo, linalonisaidia kuanza siku nikiwa na muelekeo, utulivu wa akili na motisha ya kufanya kazi kwa bidii.

Ninaadaa ripoti za kazi kwa kufuata mpangilio na umakini mkubwa nikianza kwa kukusanya taarifa zote muhimu kutoka kwenye kazi au miradi niliofanya hili kuhakikisha usahihi. Kisha hupanga taarifa hizo kwa muda unaoeleweka kama utangulizi, malengo, shughuli zilizofanyika, matokeo na mapendekezo. Ili msomaji aweze kufuatilia kwa urahisi. Pi hujitahidi kutumia lugha iliyo wazi na takwimu sahihi nikihakiki ripoti kabla ya kuiwasilisha ili kuepuka makosa. Njia hii hunisaidia kuwasilisha kazi yangu kwa uwazi, kuonyesha uwajibikaji na kuhakikisha taarifa zinaeleweka na kuwa na manufaa kwa wanaohusika.

Juisi ya matunda ni nayo ipenda zaidi ni juisi ya embe kwa sababu inaladhaa tamu ya asili na harufu nzuri inayofanya iwe ya kufurahisha kunywa wakati wowote wa siku. Juisi ya embe hunipa nguvu na burudani hasa wakati wa joto na pia ina virutubisho muhimu kama vitamini ambavyo husaidia kuimarisha afya ya mwili. Napenda kuinywa ikiwa baridi kidogo au ikiwa imechanganywa na matunda mengine kama machungwa au nanasi kwa sababu hunifanya nijiskie nimeridhika mwenye nguvu na mwenye hamasa ya kuedelea na shuguli zangu za kila siku.

Kipawa nilicho nacho ni uwezo wakuwasiliana vizuri na kueleza mawazo kwa uwazi, jambo linalo nisaidia kuelewana na watu wa aina mbalimbali katika mazingira tofauti. Kipawa hiki huniruhusu kusikiliza kwa makini, kuelewa hisia na mahitaji ya wengine na kutoa majibu au ushauri kwa njia yenye heshima na busara. Pia hunisaidia kushirikiana vizuri kazini, kujenga mahusiano mazuri ya jamii na kusaidia wengine kutatua changamoto zao kupitia mazungumzo yenye tija. Kwa kutumia kipawa hiki, ninajisikia ninamchango chanya kwa watu wanaunizunguka na ninaendelea kujikuza kibinafsi kwa kujifunza kutokana na mawasiliano yao kila siku.

Mafanikio ya kibinafsi ninayothamini zaidi kazini ni uwezo wakukamilisha majukumu kwa ufanisi na kwa wakati huku nikidumisha ubora wakazi na mahusiano mazuri na wenzangu. Ninajivunia kuona juhudi zangu zikileta matokeo chanya kama kuboresha utendaji wakazi, kutatua changamoto kwa njia ya mpangilio au kuchangia mafanikio ya timu kwa mawazo na ushirikiano wangu. Pia nathamini maendeleo ya ujuzi wangu kuongezeka kwa kujiamini na kupata heshima na imani kutoka kwa viongozi na wateja. Kwa sababu mafanikio haya, hunionyesha nimekuwa kitahalma na kibinafsi. Kwa ujumla mafanikio ninayoyathamini kazi ni yale yanayonijenga, yanawafurahisha wengine na kunipa kurithika na da nipa moja na motisha kwendelea kufanya kazi kwa bidii.

Uzoefu wa kazi ulionifudisha zaidi ni kufanya kazi katika mazingira ya nyeye changamoto na watu watabia tofauti, kwa sababu ulinilazimisha kujifunza vumilivu, mawasiliano bora na uwezo wa kubadilika haraka. Kupitia uzoefu huyo nilijifunza umuhimu wa kusikiliza wengine kupokea mahoni kwa mtazamo chanya na kutatua matatizo bila kuwacha hisia ziongezwe maamuzi. Pia nilifudisha kupanga muda vizuri kuajibika kwa kazi zangu na kuchukua umiliki wa matokeo. Iwe ni mazuri hau ya naitaji kuboresho uzoefu huu, ulinijenga kitaaluma na kibinanfsi. Ukaniongezea kujiamini na kunifanya niwe mtu anayaekabiliana na changamoto kwa busara, utulivu na mtazamo wa kujifunza badala ya kukata tama.

Ninawainisha kazi na maisha ya kibinafsi kwa kupanga muda wangu kwa makini na kueka mipaka ilio wazi kati ya kazi na muda wa binafsi ili nisiruhusu kazi itawale maisha yangu yote. Huwa napanga ratiba ya kazi na kuhakikisha ninatimiza majukumu kwa ufanisi wakati wa kazi, kisha kutenga muda maalumu wa kupumzika, kuwa na familia au kufanya shughuli, ninazozipenda ili kurejesha kisaikolojia. Pia, ujitahidi kujitunza kwa kulala vizuri, kula kwa afya na kufanya mazoezi, kwa sababu afya yangu ni msingi wa kufanya vizuri kazini na kufurahia maishani. Njia hii hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo, kuongeza tija kazini na kuishi maisha yenye uiano na kuridhika zaidi.

Nguvu zangu kazini ni nidhamu, uwezo wa kupanga kazi na mawasiliano mazuri, ambavyo hunisaidia kutekeleza majukumu kwa ufanisi na kwa wakati. Nina uwezo wa kuelewa malengo ya kazi haraka, kuweka vipaumbele sahihi na kufanya kazi, kwa umakini hata nikiwa chini ya shinikizo. Pia nina nguvu katika kushirikiana na wenzangu kusikiliza maoni yao na kuchangia mawazo yenye kujenga ili kuboresha matokeo ya pamoja. Zaidi ya hayo nina mtazamo chanya wa kujifunza hivyo niko tayari kubadilika kupokea mrejesho na kuboresha ujuzi wangu kila siku. Jambo linalonifanya niwe mfanyakazi, anayeaminika na mwenye mchango wa kudumu katika mazingira ya kazi.

Kwa kawaida, natumia takriban saa tatu hadi saa tano mtandaoni kwa siku kutegemea na majukumu nilio nayo kwa sababu internet ni sehemu muhimu ya kazi, mawasiliano na burudani. Muda huo hutumika kusoma taarifa, kuwasiliana na watu kupitia mitandao ya kijamii au barua pepe, kujifunza mambo mapya na wakati mwingine kutazama video au kusikiliza muziki. Huwa najitahidi kuthibiti matumizi yangu ya mtandao ili yasiathiri kazi au maisha ya binafsi. Kwa sababu nina amini matumizi yenye uwiano hunisaidia kupata manufaa ya kiteknolojia bila kuathiri afya au muda wangu wa kupumzika.

Timu ya mpira wa miguu ninayoipenda zaidi ni Manchester United, abayo nimekua nikiipenda kwa muda murefu, tangu nilipoanza kufuatilia mpira wa migu kwa umakini. Hasa kwa sabubu ya historia yake kubwa, ushindani wake na roho ya kutokataa tamaa. Nakumbuka vizuri michezo mingi ya kusisimua ambayo timu hii imecheza. Lakini ilionivutia zaidi ni ile mechi ambayo walipokuwa nyuma kwa mabao lakini wakaonyesha mapabano makali na hatimaye kushinda au kusawazisha. Jambo linaloonyesha tabia yao ya kupiga handi mwisho. Mchezaji ninayompenda katika timu hii ni yule mwenye nidhamu kujituma na uongozi mzuri uwanjani kwa sababu huonyesha mfano mzuri kwa wachezaji wenzake na mashabiki. Kila timu inaposhinda, uhisi furaha kubwa, fahari na msisimuko wa kipekee na ushidi huo hunipa hamasa, hunifanya nijisikie mwenye matumaini na kunikumbusha umuhimu wa subira, mshikamano na kuamini hadi dakika ya mwisho.

Napendelea kuwasiliana na watu kwa njia ya mazungumzo ya moja kwa moja au kupitia simu kwa sababu njia hizi hunipa nafasi ya kuelewa hisia, sauti na muktadha wa mtu kwa urahisi zaidi. Mawasiliano ya ana kwa ana hunisaidia kujenga uhusiano, wa karibu na wakweli. Huku simu ikirahisisha mawasiliano ya haraka pale ambapo hatuko karibu kimwili. Pia hutumia ujumbe wa maandishi inapobidi hasa kwa taarifa fupi lakini napenda zaidi mawasiliano yanayo ruhusu, maelewano ya wazi na majibu ya papo hapo. Kwa sabubu hunisaidia kuepuka kutoelewana na kujenga mahusiano mazuri na watu wanao nizunguka.

Ndiio, napenda kucheza ngoma kwa sababu hunifanya nijisikie huru, mwenye furaha na mwenye nguvu chanya. Kucheza ngoma hunisaidia kutoa msongo wa mawazo, kujieleza kihisia na kufurahia muziki kwa njia ya mwili mzima. Pia napenda ngoma kwa sababu ni shughuli ya kijamii, inayounganisha watu, huleta tabasamu na hujenga hali ya umoja na burudani. Iwe ni katika sherehe, nyumbani au wakati wa burudani kucheza ngoma hunipa raha, kuniboresha afya ya mwili na kunifanya nijisikie aina mwenye mtazamo mzuri wa maisha.

Mchezo wa olimpiki ninaoupenda zaidi ni mbio za riyadha kwa sababu zinaonyesha wazi uwezo wa binadamu katika kasi, nguvu, nidhamu na juhudi binafsi. Napenda sana mbio kwa sababu ni mchezo unaohitaji maandalizi makali, nidhamu ya hali ya juu na kujiamini lakini pia hutoa matokeo ya wazi na ya haki ndani ya sekunde chache. Na kumbuka michezo ya olimpiki niliyofurahia sana kutazama ni ile ya mbio za mita mia moja au mia mbili hasa wakati wanariyadha wanapo shindana kwa kiwango cha juu na kufunja rekodi jambo linalo sisimua sana. Mchezaji wa olimpiki ninayempenda ni yule mwenye nidhamu, unyenyekevu na bidii kwa sababu huonyesha kuwa mafanikio hutokana na kujituma kwa muda mrefu. Wakati wa michezo ya olimpiki, huisi furaha mshikamano wakimataifa na motisha kubwa kwa sababu hunikumbusha kuwa kwa juhudi, uvumilivu na ndoto binadamu anaweza kufikia mambo makubwa.

Napendelea kuongea kuliko kuwadika. Kwa sababu kuongea, uniruhusu kueleza mawazo yangu kwa waraka, kwa hisia na kwa uwazi zaidi kupitia sauti na lugha ya mwili. Kupitia mazungumzo na weza kusoma hisia za mwenzangu, kurekebisha ujumbe wangu papo papo na kujenga maelewano ya karibu zaidi. Hata hivyo, ninaona kuadika pia nimuhimu, hasa ninapoitaji kupanga mawazo kwa kina hao kuwasilisha tarifa rasmi, lakini kujumla kuongea unipa huru mkubwa wa kujieleza na kunifanya nijisikie nimeunganisho zaidi na watu ninawasiliana nao.

Ndio, hutuo sadaka au michango kulingana na uwezo wangu kwa sababu ninaamini kusaidia wengine nisehemu muhimu ya ubinadamu na wajibu wa kijami. Kutoa sadaka hunipa furaha ya ndani na hunifanya nijisikie ninamchango chanya katika kuboresha maisha ya wale wanawitaji. Iwe ni kupitia msaada wa kifedha, chakula au kishiriki muda na nguvu zangu. Pia kuona mchango kama njia ya kuonyesha shukran kwa nilicho nacho na kujenga mshikamano katika jamii kwa sababu hata mchango mdogo unaweza kuleta mabadiliko makubwa kwa mtu mwingine na kuimarisha madili ya huruma, upendo na kuwajali wengine.

Napendelea mfumo wa androidi kwa sababu ni rahisi kutumia unaruhusu uhuru mkubwa wa kubadilisha mipangilio na una aina nyingi za simu zinazokithi bajeti na mahitaji tofauti. Napenda androidi kwa sababu inaprogram nyingi zinazopatikana kirahisi inaona vizuri na vifaa mbalibali na hunipa uwezo wa kupanga simu yangu kulingana matumizi yangu binafsi pia mfumo huu uniruhusu kusasisha. Kuifadhi faili na kufanya kazi nyingi kwa uraisi jambo linalo nifanya nijisikie ninaudhibiti zaidi wa kifaa changu na ninapata dhamani nzuri kwa matumizi ya kila siku.

Usiku kabla ya kulala, hujitaindi kupunguza kasi ya shuguli na kuandaa mwili na akili kwa mapumziko. Nikianza kwa kumaliza mambo madogo yaliyosalia na kupanga kwa haraka ratiba ya siku inayofuata. Bada ya hapo, upenda kukaa kimya kidogo, kusoma au kutazama kitu kifupi cha kutuliza akili na kuwasiliana kwa muda mfupi na familia au marafiki. Pia hufanya tafakari dogo kuhusu siku iliopita, nikishukuru mambo mazuri na kujifunza kutokano na yaliojiri, jambo linalonisaidia kulala nikiwa mtulivu Atimaye, hujitayarisha kulala mapema ili kufanya usingizi mzuri, unaonipa nguvu mpya kwa siku inayofuata.

Zoea nzuri nililo jenga ni kupanga na kutumia muda wangu kwa nidhamu kwa sababu hunisaidia kukamilisha majukumu yangu kwa ufanisi bila msongo wa mawazo. Kila siku hujitahidi kupanga kazi zangu mapema, kuweka vipa umbele na kutenga muda wakupumzika ili kudumisha uwiano mzuri wa maisha. Pia zoea hili, hunifanya niwe mwenye kuwajibika, mwenye utulivu wa akili na mwenye maendeleo ya taratibu, lakini ya uhakika katika kazi na malengo binafsi, jambo linalo nifanya nijisikie kuridhika na kujiamini zaidi.

Malengo niliyonayo katika kazi yangu ni kuendelea kujifunza na kukuza ujuzi wangu ili kuwa mtaalam bora. Huku nikifanya kazi kwa bidii na uadilifu ili kutoa matokeo yenye ubora natamani kupata nafasi ya kuwajibika zaidi, kuchangia mawazo mapya na kusaidia timu au taasisi kufikia malengo yake kwa ufanisi. Pia ninalengo la kujenga maendeleo ya kudumu kazini, iwe nikupitia kupandishwa cheo, kuongezewa uzoefu au kuboresha usawa kati ya kazi na maisha ya binafsi. Ili, nijiskie, kuridhika na mafanikio ya muda mrefu.

Njia inayo nifanya nipumzike ni kutenga muda wa utulivu na kujitunza kia akili. Hasa kwa kufanya tafakari fupi na mazoezi mepesi ya kupumua yanayo nisaidia kupunguza mawazo na msongo wa siku. Nilijifunza njia hii baada ya kugundua kuwa, shughuli nyingi hunifanya nichoke haraka hivyo nilihitaji mbinu rahisi ya kurudisha nguvu na umakini. Kwa kawaida huchukua dakika 15 hadi thelathini, mara nyingi jioni au asubui mapema, na baada ya kupumzika, huisi akili ikiwa tulivu, mwili ukiwa mwepesi, na moyo ukiwa na amani. Jambo linalo nisaidia kuendelea na shughuli zangu, nikiwa na nguvu na mtazamo chanya.

Napata habari kutoka vyanzo mbalimbali na vyaminika, hasa kupitia mtandao kama tovuti za habari, program za simu na mitandao ya kijamii inayochunja tarifa muhimu kwa haraka. Pia usikiliza radio au kutazama televisheni, mara kwa mara hili kupata tarifa za dani na za kitaifa. Jambo, linalo nisaidia kupata mtazamo mpana zaidi wa yanayoendelea. Kuchanganya vyanzo hivi hunifanya nipate habari zilizosahihi za wakati na zenye mtazamo tofauti hivyo kuweza kuelewa matukio kwa udani na kufanya maamuzi yaliyo na ufahamu.